Zile changamoto nakutana nazo kazini ni kama kutembea, kama kuna mvua asubuhi itakuwa shida kwa sababu ya magari kupita uko ni shida, na pia kukutana na watu tofauti wengine wanakaa si wazuri ki akili, sasa wanaeza leta mashida kwa kazi.

Ndio nawafahamu majirani zangu lakini siwafahamu kwa undani, lakini nawafahamu kwa majina na labda familia yao, labda salamu lakini kwa undani siwafahamu vizuri. Na tunaishi kwa amani ya bila vita yoyote kabisa.

Ndiyo ni mewai fikiria kuanzisha biyashara yangu nataka kuanzisha biyashara ya kuuza vitu za plastiki lakini kama na vitabu vitu za shule ndiyo nafikiria kuanza pia labda kwa kusuka nataka pia niwe msuki msusi na nasuka watu kathaa.